Napenda kununua zaidi vitu vya matumizi ya kila siku kama chakula, mavazi au vifaa vinavyonisaidia katika kazi na maisha ya kawaida. Napenda kununua vitu vyenye ubora mzuri na vinavyodumu kwa muda mrefu ili viwe na manufaa ya ukweli.

Mafanikio binafsi ninayo thamini kazini ni uwezo wa kuboresha ujuzi wangu, kukamilisha kazi kwa ubora na kuaminika na wenzangu au wasimamizi wangu. Mafanikio haya hunipa kujithamini na kunitia moyo kuendelea kujiboresha.

Kwa kawaida, naenda mahali pa ibada, mara mbili kwa wiki, ama saa zingine mara tatu kwa wiki. Hii hunisaidia kukuza imani yangu, kupata utulivu wa moyo, na kujikumbusha maadiili mema ya maisha kwa ujumla.

Nifanye mini ninapokosea kazini? Je, nikimbie kosa au nikabiliane nalo. Ninapofanya kosa kazini. Kwanza nalikubali kwa wazi bila kujitetea. Kisha nachambua kilicho sababisha kosa hilo. Ili kuelewa chanzo chake. Bada ya hapo, nachukua hatuwa za kurekebisha kosa haraka na kuwajulisha wahusika kuwa waminifu. Pia najifunza kutokana na kosa hilo hili kuepuka kulirudia tena siku zinazokuja. Kwa mtazamo wangu, makosa nifursa ya kujifunza kuboresha ujuzi na kukua kita luma.

Kila asubuhi napenda kuanza na kikombe cha kahawa. Hii hunisaidia kuamka vizuri kunipa nishati na kunipa muda kidogo wa kutafakari au kupanga shughli zangu za siku. Pia kunywa kikombe hiki ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku. Unao nifanya nijisikie tulivu na tayari kukabiliana na changamoto za siku.

Tunda langu la kupendeza ni embe kwa sababu lina ladha nzuri, lina virutubisho vingi na hunipa nguvu pamoja na afya bora. Pia napenda tunda hili kwa kuwa ni rahisi kulipata na linaweza kuliwa wakati wowote wa siku.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu hunipa utulivu wa akili, hupunguza joto na hufanya mazingira yaonekana safi na yenye uhai. Pia, sauti ya mvua hunisaidia kupumzika na kutafakari, na wakati mwingine hunikumbusha kumbukumbu nzuri za utotoni.

Napenda sana majira ya mvua. Napenda majira ya mvua kwa sababu hunipa utulivu wa akili, hupunguza joto na hufanya mazingira yaonekane safi na yenye uhai. Pia sauti ya mvua hunisaidia kupumzika na kutafakari.

Ningeshauri mtu kuwa na nidhamu kufanya kazi kwa bidii na kushikilia maadhili mema. Pia ni muhimu kusikiliza wengine kujifunza kutokana na makosa na kuwa na subira wakati wa kubadiliana na changamoto. Ushauri huu unaweza kumsaidia mtu kufanikisha malengo yake kujijenga kitaaluma na kibinafsi na kukua na maisha yenye utulivu na ya furaha tele.

Ili kueka afya nzuri na napanga kula chakula chenye lishe bora, kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea au kukimbia. Pia napumzika vya kutosha naepuka stress na kuhakikisha napata usingizi wa kutosha kila siku. Kwa kufanya hivi, ninaboresha afya yangu ya mwili na ya kiakili na kujiweka katika hali nzuri ya kufanya kazi na shughuli za kila siku.

Ninakohitaji msaada kazini kwanza natafuta njia ya kueleza tatizo langu kwa uwazi na kwa heshima. Kisha nawasiliana na wenzangu au msimamizi wangu ili kupata ushauri au msaada unaofaa. Pia nashirikisha wenzangu katika kupata suluhisho la haraka na la kweli. Kwa kufanya hivyo, si tu ninatatua tatizo kwa ufanisi. Bali pia najifunza na kuboresha ujuzi wangu kwa siku za usoni.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kuchora napenda kufanya shughuli hii kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika akili, kuonyesha ubunifu wangu na kujiburudisha. Pia inaniwezesha kujifunza mambo mapia na kujenga kumbukumbu nzuri za furaha katika maisha yangu ya kila siku.

Kazi ya nyumbani ninaiuchukia zaidi ni kusafisha cho. Ingawa ni muhimu kwa usafi na afya mara nyingi hunichosha na sio kazi rahisi kufanya. Hata hivyo, najua lazima nifanye kwa sababu inahakikisha mazingira yangu ya nyumbani yanaendelea kukua safi, salama na yenye utulivu.